Kuna wakati nilimsaidia mzee mmoja aliekuwa amechanganyikiwa barabarani hakuweza kujua anaelekea wapi nilisimama nikamsikiliza pole pole kisha nikamsindikiza handi alipokuwa anaenda haikuwa kitu kikubwa sana lakini ile shukurani machoni pake ilinifanya nijisikie vizuri sana wakati mwingine wema nikutoa muda tu na moyo wa kujali.

Sera ni nayo iona muhimu sana ni ile ya kuheshimu watu kazini unajua pale kampuni mnapoweka wazi kwamba kila mtu anasikilizwa anadhaminiwa na anatendewa kwa haki hata kazi inaenda tofauti nimeona mazigira kama haya yange wafanya watu wajitume kwa moyo kwa sababu wanaisi wako mahali salama na pa mahali.

Kwa kweli napendelea kusoma amali mtandaoni ni raisi zaidi hasa ukiwa safarini hao unamda mchache lakini bada kuna nyakati ni napo kumbuka gazeti la karatasi hile halufu yake na ukurasazi napo ngeuzo pole pole hata hivyo mtandaoni unipa wefesi na mfana wataripa ndipo mara nyingi na changua.

Ndiyo napenda kukimbia hasa asubuhi mapema kuna utulivu fulani barabarani zikiwa bado tulivu mawazo yakiwa wazi napokimbia si kwa ushindani mbali kwa kujipa nafasi ya kufumua na kujitafakari baada yake nahisi mwili na akili vimeamka pamoja.

Kwa kawaida najituza kwa kuchipa munda wangu mwenyewe inaweza kuwa ni kukaa kimya kidoko banda ya siku devu kusikiliza muziki na upenda au kutembea taratipu bila haraka wakati mgini ni mamu mandoko kama kula chakula na chokipenda au kulala mapema huo muda wakuchisikiliza unisaidia kurenjia katika mizani ya.

Habari mtandaoni huwa nazisoma kupitia tofuti za vyombo vikuu vya habari na pia kwenye mtandao ya kijamii hasaa pale wanaposhiriki viungo vya makala mara nyingi huwa ni asubui au jioni ni kitafta kujua kinacho endelea dunia na karibu nami napenda kuchagua vyanzo vinavyo eleza kwa kina hili nielewe zaidi kuliko kusoma juu juu.

Kila siku natumia zana chache za kijiditali, zinazonirahisishia maisha, simu ndio ya kwanza kwa mawasiliana na kupata habari, pia natumia barua pepe kupanga kazi na kufuatilia mambo muhimu. Kuna programu za ujumbe, ambazo hunifanya nihisi karibu na watu wangu, hata tukiwa mbali kwa ujumla nazitumia kama msahana, si kitu cha kuni meza muda wata.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Hasa wakati wa kutazama filamu au nikikaa tu kupumuzika. Kuna urahisi fulani ndani yake unakula bila presha ukifurahia wakati, hunikumbusha njioni tulivu, kicheko kidogo na ile hali ya kujipa ruhusa ya kufanya mambo mandogo mandogo ya maisha.

Diyo napenda kuongelea kuna hisia ya upekee sana unapokuwa majini kama vile mwili wote unakuwa mwepesi na mawazo yana nyamaza kidogo, mara nyingi nikiyongelea na isi kama nimejitenga na pilika pilika za hinji ni kimbaki na fumzi zangu na mwendo wa maji, ni njia nzuri ya kujituliza na kujirudisha kwenye mstari.

Napendelea chakula chenye ladha ya wastani. Si kali sana wala butu. Napenda kuhisi mchanganyiko wa viungo unayo jiitokeza pole pole. Kama hadithi inayo elezwa taratibu. Chakula chenye ladha hiyo hunifanya ni kifurahia kila toge. Bila kukimbizwa una ukali, bali nikitulia na kifurahia uzefu.

Nadhani jambo zuri nililojenga ni tabia ya kujisimamia mwenyewe hasa kwenye muda un ahadi niliaza taratibu kujifuza kusema hapa na pale ninapobidi na kutimiza yale nililiyosema nitafanya kadri muda uliopita nililojenga utulivu wa ndani na heshima binafsi ni kama kujenga nyumba tofali moja moja lakini mwishowe unajikuta umesimama imara.

Kwa kweli napenda vyote lakini mara nyingi napendelea kufanya kazi na wengine kuna nguvu fulani inavyokupo mawazo mawazo yanapokutana kila mtu akileta kitu chake mezani hata hivyo kuna nyakati pia najitenga nifanye kazi pekee yangu hasa ninapohitaji utulivu mchanganyiko wa yote hunifanya nifanye kazi kwa usawa za.

Kwa maoni yangu sifa sifa muhumu kwa kiongozi mzuri niwezo wakusikiliza kiongozi anaisikiliza unjenga imani na watu wisi kuthaminiwa pia unyanyakevu ni muhimu kwa sababu unaonyesha kuwa hakuna anayijua yote kiongozi wahai na hiyo ungoza kwa mpano si kwa hamdu na hapa ndiko watu ufuata kwa moe.

Kwa kawaida nanyolewa nywele zangu mara moja kwa wiki napenda ziwe nadhifu lakini si kwa presha ni kama muda mdogo wa kujitunza kujisimama mbele ya kioo na kujikumbusha kuwe hata mambo mdogo kama haya yanamchango kwenye kujiamini na kujisikia sawa siku zima.